Vile ambavyo ninashiriki katika jamii langu cha kwanza ni kuweza kuwa kipaumbele katika usaidizi kama tuseme kuna shughuli kama ya kuweza kutengeneza mazingira ya jamii kusaidia mmoja wetu ambaye labda ako na shida na imempata namna hiyo.